Sera muhimu ya kampuni ninayoina ni huduma kwa wateja. Kwa sababu, pale kampuni inapotoa huduma nzuri kwa wateja inakuwa inapata wateja wengi zaidi wanapeana taarifa na kupata huduma mahali hapo. Kwa hiyo, huduma kwa wateja ni kitu cha kuzingatia sana katika makampuni.

Mimi huwa navyonea nyele zangu mara mbili kwa mwezi. Kwa sababu, mimi ni nasuka nywele zangu. Hivyo basi, kila baada ya wiki mbili na vyelea nyele zangu ili ziwe safi, zisiwe na mba na zenye kupendeza.

Mimi, kazi yangu ni mwanasheria. Ninaipenda kazi yangu. Kwa sababu kazi ya mwanasheria ni kutoa msaada wa kisheria kwa wote wenye uhitaji. Kazi hii nilichagua kwa sababu nilikuwa naona wanawake na watu wanadhulumiwa mali na watu wenye nguvu. Kitu ninachokipenda zaidi kwenye kazi hii ni pale ninapoenda mahakamani na kumtetea mteja wangu kwa hoja. Changamoto ninazozipata katika kazi yangu ni pale wateja wangu wanapoamua kupatana na ambapo tayari nimeshafungua kesi na shauri linaendelea mahakamani. Kitu ambacho ningependa kubadilisha katika kazi yangu ni mfumo ambao serikali na sheria za nchi zimetuwekea. Kuna baadhi ya vitu vinaweza kufanyika kwa haraka na kupata maridhiano kwa muda mfupi. Lakini kutokana na taratibu na kanuni za kisheria, jambo dogo linaweza likachukua muda mrefu. Kama vile kusajili mikataba, kusajili nyaraka, kufungua shauri la kesi mahakamani.

Mimi ninapokuwa na furaha kuwa nyumbani huwa ninapenda sana kupika. Napenda kupika chakula kizuri na pia napenda kusikiliza muziki. Hivyo vitu vinanifanya nijisikie sana mwenye furaha ninapokuwa nyumbani.

Wakati umeme unapokatika kama ni wakati wa mchana nikiwa nyumbani huwa ninafungua madirisha au nakaa nje au ninaweza kutoka na kuenda katika matembezi. Kama umeme ukikatika ikiwa ni wakati wa usiku, huwa ninawasha tochi yangu ya simu na kuendelea na kazi ambazo ninazifanya. Ambazo kazi hizo hazitumii umeme.

Mimi huwa ninalala kawaida masaa manne. Kwa sababu mara nyingi ninakuwa macho wakati wa usiku. Hivyo siwezi kulala muda mrefu. Nikilala zaidi ya masaa manne ni lazima nishtuke na nianze kutafuta usingizi upya.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya marashi, ya maua, ya jasmini, pamoja na maua, rozi. Harufu hizi ni nzuri na sio kali. Hazileti mafua na hunukia vizuri.

Kwa kweli, niwe muwazi siifahamu timu bora ya mpira wa kiragbi kwa marekani. Hata pia, nchi za Afrika mashariki, mchezo huo, sio mchezo ambao watu wengi wanaufahamu. Hauna ushiriki mkubwa wa watu wala muitikio. Watu wengi wa Afrika mashariki hasa wa nchini Kenya, Tanzania na Uganda huwa wanapenda mpira wa miguu, pamoja na mpira wa kikapu.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini. Kwanza nimeweza kujilipia kodi ya nyumba. Sasa hivi nimepanga nyumba nzima yenye vito vya thamani dani kama vile runinga, makochi, jiko, jokofu. Na pia nimeweza kujisomesha ninasoma masomo ya muda mfupi kwa njia ya mtandao. Pia mafanikio niliopata kazini ni kujuana na watu. Nimefahamiana na watu wengi ambao wamekua marafiki kwangu na wanaweza kunisaidia na tukasaidiana pia.

Ndiyo, mimi nimewahi kufuga mnyama ambaye ni mbwa na paka. Nilipokuwa mdogo tulikuwa na mbwa aliyeitwa Fogoso. Alikuwa mkarimu sana, anapenda watu, na pia tulikuwa na paka alieitwa Maisha. Maisha alikuwa anapenda sana michezo.

Mimi mwandishi wa vitabu ninaye mpenda wa kwanza ni Daniel Steele. Mwandishi huyo ameandika vitabu vingi vizuri vinavyo elezea maisha na mahusiano. Na pia mwandishi wa vitabu Caroline Webb. Ameandika vitabu vingi ambavyo vinanipa motisha ya kufanya kazi, kujipenda na kuji amini. Pia, kuna mwandishi wakitanzania anaitwa Richard Mabala. Mwandishi huyo ameandika vitabu vya hadithi nyingi ambavyo tumevisoma toka tukiwa mashuleni. Hadithi zake ni zenye kufundisha watoto. Ili wawe na nidhamu na kujituma.